Wakati ninapo kuwa na mgogoro na mtu kwanza na jaribu kutulia na kusikiliza mara nyingi kuchukua pumzi na kuomba nafasi ya kuelewa upande mwingine kabla ya kujibu na jitahidi kuwa na mazungumzo ya wazi bila kumnyima mtu nafasi ya kusema.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni, napenda kusikia sauti za ndege, kunusa harufu ya majani, machafu na udongo, na kuona mwangaza wa jua unavyoingia kwenye matawi ya mti, kutembea msituni kunanipa utulivu na kunifurahisha rohoni.